Changanua ni kitenzi kinachoelezea tendo la kuvunja jambo katika kipengele chake kidogo ili kueleweka kwa kina zaidi Kimsingi kuchanganua humaanisha kuchunguza kwa makini kuhoji sababu na matokeo na kutafuta uhusiana uliopo kati ya sahemu mbalimbali za jambo husika. Katika mkutada wackitaaluma kuchanganua husaidia kuondoa uchuu na badala yake kuingia ndani ndani ya maana halisi ya wazo, tukio au taarifa. Katika matumizi ya jumla, kuchanganua hutumika katika masomo, kazi, maamuzi na hata katika mazungumzo ya kawaida. Mwanafunzi anapo changanua swali, huweza kuelewa mahitaji yake kabla ya kujibu. Mfanya kazi ya napo changanua tatizo kazini hupata mwanga wa hatua za kuchukua ili kulitatua. Muhimu wake katika jamii unaonekana pale watu wanapo jifunza kutofautisha kati ya taarifa sahihi na zisizo sahihi. Hivyo kuchangia katika kufanya maamuzi yenye busara. Katika maisha ya kila siku, kuchanganua, hutuwezesha, kutochukua, mambo kwa juu juu, bali kuyapima kwa akili, tulivu na oja zinazo jengwa, juu ya ushahidi na mantiki. Kwa hatari pana, dhana ya kuchanganua ina mchango mkubwa katika nyanja za kielimu, kijamii na kiuchumi. Kielimu uchojea fikra za kina kwa kuwa wanafunzi na watafitu uji. Funza kuuliza maswali ya kwanini na kwa namna gani badala ya kukariri majibu. Kijamii kuchanganua hujenga watu wenye uwezo wakuelewa mitazamo tofauti na kuheshimu hoja zawengine kwa msingi ya mantiki. Hivyo kupunguza migogoro inayotokana na masoko rasilimali na mipango ambayo husaidia taasisi ya watu binafsi kuifanya maamuzi ya nayo ongeza tisha na kupunguza hasara. Kwa ujumla kuchanganua huweka msingi wa maendeleo kwa sababu hujenga jamii inayo dhami maarifa, uwazi na uwajibikaji katika fikra na vitendo. Katika maisha yangu binafsi, kuchanganua kumejitokeza katika chombo muhimu cha kunisaidia kuelewa nafasi yangu na mazingira yanayo nizunguka. Mimi kujitahidi kuchanganua matukio ya nayo nikuta badala ya kuyapokea kama yalivyo bila kuyatafakari. Ninapo kumbana na changamoto ninaanza kwa kujiuliza chanzo chake na fasi yake ndani yake na athari zake kwa maisha yangu ya sasa na ya baadae. Kwa mfano, minapo shindwa kufikia lengo fulani, na changanua kama tatizo ninalo tokana na ukosefu wa juhudi, mipango isiyofaa na mazingira yanayo nizidi nguvu. Kwa kufanya hivyo, nachukua muda na kutazama hali yangu kwa macho ya ndani. Nikijifunza kuwa kila tokeo, inafunzo ni yaani hujificha ndani yake. Katika matumizi yangu ya kila siku kama file kupanga muda na kuchanganua, kipaumbele uchanganuzi husaidia kuepuka matumizi ya haraka, yanayo ongeza, ongozwa nahisia pekee na badala yake kuniweka katika njia ya busara na utafiti. Kupitia uzoefu, huu nimejifunza kuwa kuchanganua ni safari ya ndani nayohitaji, uvumilivu na uaminifu kwa nafsi yangu mwenye. Wakati mwingine imekua changamoto kwa sababu kuchanganua, kunanilazimisha kukubali makosa yangu na kuona mapungufu yangu waziwazi. Jambo ambalo si rahisi kisaikolojia. Nimepitia hisia za kujilaumu, huzuni na hata kuchanganyikiwa. Ninapo gundua kuwa baadhi ya matatizo yanatokana na maamuzi yangu binafsi. Hata hivyo, hisia hizo zimekua daraja la kumfusha kuelekea kujitambua na kukua. Kwa sababu kunikubali ukweli kumenipa nafasi ya kubadilika. Hadhari chanya ya kuchanganua imekua ikiongezeka kwa kujiamini na uwezo wa kujiongeza kwani nimeanza kuona maisha yangu. Kama mfululizo wa majaribio na marekebisho badala ya mkondo usiyo badilika. Faida kubwa niliyo pata ni uwezo wa kutulia kabla ya kuamua kutafakari, kabla ya kuzungunza na kujifunza, kabla ya kuhukumu. Ingawa wakati mwigine, uchanganuzi wa kupita kiasi, hunifanya nihisi, kama ni mezama sana katika mawazo na kusahau kuchukua hatua. Kwa mtazamo wa baadae nimeona kuchanganua kama msingi wa ukuwaji wangu binafsi na maendeleo ya fikra sana. Kadri ninapendelea kuwa ninatambua kuwa maisha yataniletea maswali mapya.